Shughuli yako ya kupendezwa ni ipi? Mambo zaidi yanayotokana na haya ni mambo yepi unayofanya, unaona ni nyenye kupendeza wakati unafanya shuguli zako. Unafanya mambo haya wakati upi na yanahusu nini? Mimi shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli ya kupika na kufanya usafi kwa nyumba. Mimi hupenda kujiusisha sana na usafi na upishi. Ninapofanya hivi huwa naskia yani niko sawa, nimetulia, ninafurahia ndani ya roho. Yani nikifanya hivi kupika na ndiposa nipike nahakikisha kuwa nyumba yangu ni safi kwanza alafu ndio nipike. Na mara mingi mi hupenda kupika na jamaa zangu wanajua hivo. Sasa huwa wanakuja kwangu mara nyingi sana kwa mikutano ya kifamilia au ya marafiki. Ili tunapomaliza mkutano kuna kitu chochote kile cha kutafuna.

Mboga gani unazopenda kula mambo zaidi ni ni kwanini unapenda mboga hizo mboga hizo zinapatika na vipi na zinapandwa au unazinunua mimi napenda kula mboga zinazojulikana kwa wingi kama mboga za kienyeji unapata ni mchanga nyiko mboga hizo uwa nzuri sana Haswa ukizipika kwa njia ya kienyeji au ukizipika unazipika kwa njia ya kitaratibu Yaani uweki majimengi Unapata hizo mboga Kwanza zinapolala alafu uamkie kesho yake unapata mboga hizo ni nzuri sana Yaani utakula leo kesho pia bado unaulizia zilibaki Kwa sababu mboga hizo huwa zinaladha Yaani latha imekolea andani kwa hizo mboga Sio kama hizo mboga nyingine ambazo Lazima utafute vitu vya kuongeza ili latha ikolee mboga za kinyeji zina latha kivyake Zimekolea latha kivyake kutoka shambani.

Dirishani mwako mawazo yanayotokana ni haya ni napotazama kwenye dirishalangu. Ni nachohisi. Ni lini napenda kutazama kwenye dirishalangu. Ni wakati gani wa siku napenda kutazama kwenye dirishalangu. Ni kitazama nje kupitia dirishalangu. Ni nini naona? Kuna nini? Kwenye dirisha langu ni kitazama nje kupitia hapo Naona mijengo na upande mwingine kuna miti na kuna pia barabara Yani tunayoishi karibu na vitu vingi sana Yani tuko karibu karibu na watu alafu pia ayo ni majengo Alafu barabara alafu tena miti kunazo na sababu hiyo ya miti unapata asubui kuna mandhari safi sana Yani ukipitia ukitazama ukifungua dirisha na utizame nje Unasikia ile hewa safi ikitaka kuingia Yani ukua nzuri sana Mi utazama mara nyingi asubui ninapo amuka.

Niambie kuhusu siku za mvua. Unapenda mvua ikinyesha wakati upi. Unahisi vipi mvua ikinyesha. Wakati wamwisho mvua ilinyesha ulikuwa wapi. Unapenda mvua au la Unaweza kushiriki nini Unaweza kushiriki nini wakati mvua inanyesha Mara nyingi wakati mwingi mvua huku hUnyesha masaa ya za jioni Yani mara mingi Tuseme tu takriban asilimia sabini Mvua hunyesha wakati wa usiku Ndiyo na huwa nafurahia sana kwa sababu unapata usingizi mzuri unapata uwezo wa kulala mvua inaponyesha wakati huo hauhisi yani hiyo nini ya kutaka kusikiza yani ukitulia hivi kidogo iyo kutaka tuku lala inakushika unataka tuku lala kwa sababu mvua inaponyesha huwa inakupea hiyo utulivu wa kutaka tu kulala.

Je, unawafahamu majirani zako? Mambo zaidi, je, unauhusiano mzuri na majirani zako? Majirani zako ni watu wa aina gani. Unapoongea nao unahisi aje Je, ni watu wanaofanya kazi au wako tu. Ndiyo, nafahamiana na majirani zangu, ni watu wazuri, tunaenda wote kazi mara mingi asubuhi, tunarudi jioni, sasa hakuna anayebaki kwenye kwa nyumba mara nyingi, labda tu siku za holiday, ndipo unapata watu wako kwenye nyumba zao. Ni watu wazuri na tunashirikiana sana vitu vingi pale nyumbani na pia kwa amani, sisi wate tunapenda amani na utulivu Sasa unapata inakua raisi kuishi na wao kwa sababu hakuna anayependa kelele kingi kwa katiyangu na wao.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu mambo zaidi ni vipi ambavo unatumia siku yako ambapo una baada ya kuchoka ni mambo yapi unayofanya ili kutuliza mwili baada ya kuchoka ni wakati upi wa siku mara nyingi unapata umechoka Mimi mara nyingi huwa nachoka sana masaa ya jioni baada ya kazi Kwa sababu unapata umefanya shughuli shughuli za hapa na pale Kuanzia asubui adi huo wakati umefika kwa nyumba na unapata umechoka na kitu changu cha kwanza mimi hufanya ni baada ya kungia kwa nyumba ni kuakikisha kuwa nimetayarisha maji ya kuoga ili afadhali Ata kama nimechoka nikioga Nahisi mwili unarudi vizuri Yaani unahisi ni kama ukona nguvu ya kufanya Kile ambacho hujafanya kwa nyumba Wakati mwingi mimi Baada ya kuoga na tayarisha chakula Alafu nakula Alafu inabaki tu kutulia au kupumzika.